Naam, ninapenda kusikiliza redio kwa sababu inanisaidia kupata maarifa na pia ninapata ujuzi wa yale ambayo yanaendelea kwenye dunia iliyo karibu na mimi au mbali na mimi dunia yote kwa ujumla. Kwa hivyo kusikiza redio kunanisaidia sana sana kupata mambo muhimu ambayo yanafanyika katika ulimwengu mzima.

Wiki yangu ya kazi, ninaipanga kwa njia ya ratiba. Kila siku, ninaratibu mambo ambayo nitakuwa nikiyafanya kwa hiyo siku. Ninaanza na kazini, kila kitu ambacho kitafanyika kwa muda mahususi na muda fulani. Kisha nikienda nyumbani, ninapaswa kuyafanya mambo gani. Kila kitu ambacho ni cha muhimu ninakipa kipaumbele. Kisha yale ambayo ni ya kujivinjari tu kama vile kutazama filamu yanakuja baadaye ili yanisaidie kupumzika kama mtu binafsi.

Kwa vile mimi ni mwalimu, kinachonipa motisha kazini ni kuona nikibadilisha maisha ya wanafunzi ambao ninaamini ya kwamba wao ndiyo watakuwa wananchi na viongozi wa baadae. Kwa hivyo wakati ninaona maisha yao yakibadilika mmoja baada ya mwingine, ninaweza kujivunia zaidi na kupata motisha wa kuendelea na kazi kwa sababu ninajua vizazi vijavyo, vitakuwa vyenye maadili na vitakuwa vyenye kuishi maisha mema.

Ninapotaka kustarehe, ninachukua muda, ninajiondoa kutoka kwa kazi zangu za kila siku, nachukua muda wa kupumzika, labda ninaweza kuenda mahali pa starehe kama vile kwenye hoteli, nina chakula kipya huko ninaweza kukila, kisha ninaweza labda kuenda kuogelea ili niweze kustarehe na kujihisi vizuri.

Ninahifadhi pesa kwa kutumia sako ambayo inaweza kunisaidia kupata faida nyingi wakati ninahifadhi pesa pale. Kisha ninatumia money market fund kuhifadhi pesa zangu kwa sababu ninapoziweka pale kwa muda na niwe sina shughuli nazo kwamba sizitoi na sizishuguliki sana. Wakati nitakapozihitaji, ninapata kwamba zina faida na zitanisaidia zaidi.

Zawadi ambayo nimewahi kuipokea na ikanifurahisha zaidi ilikuwa ni ya siku ya kuzaliwa kwangu. Nilipewa zawadi ile na rafiki yangu na ilikuwa ni zawadi ya begi. Hiyo begi ilikuwa inanipendeza sana na hata sasa ninaitumia na ninaiona kwamba ni ya msaada katika maisha yangu kwa sababu ninaweza kuitumia wakati ninataka kuisafiri, wakati ninataka kubebea vitu na vifaa vingi kwenye ile begi, ninaitumia kwa hivo inanifurahisha sana.

Naam ninapenda chakula kitamu kwa sababu chakula ambacho kina ladha husaidia mwili kusisimuka na pia kuna kule kutosheleka wakati unakula chakula ambacho ni kitamu kuliko wakati unakula chakula kisicho kitamu. Kwa hivyo chakula kitamu nakipenda zaidi kwa sababu kinanisisimua, kinanifurahisha, kinanipendeza.

Filamu ambayo ninaipenda sana inaitwa "war room". "War room" ni mchezo ama ni filamu ambayo imenipendeza sana kwa sababu inanitolea mafunzo ya jinsi ya kuwa na matumaini na kutokata tamaa. Na wakati niliiona mara ya kwanza nilifurahia sana, nilijengeka sana kimawazo. Nilipewa hamu ya filamu hii na marafiki wangu ambao tulikuwa tunafanya kazi na wao mwaka wa elfu mbili kumi na tisa na ningependa kuiona tena na tena kwa sababu inanipendeza.

Ningependa kumshauri mtu yeyote ambaye ana anza kazi kwamba, ni vizuri kuwa na matumaini katika kazi yako na kuitekeleza majukumu yako kwenye kazi ambayo unaifanya. Iwe ni ya kuajiriwa ama ni biashara yako wewe mwenyewe binafsi, lazima uitekeleze kwa njia inayofa majukumu yako uhakikishe ya kwamba kila wakati yametekelezwa.

Ninakunywa maji mara sita kwa siku kumaanisha kwamba ninakunywa glasi sita za maji kila siku. Wakati mwingine ninaweza kupitisha ninywe mara nane kwa siku. Na hilo linanisaidia sana kujihisi afya yangu ikiwa njema kwa sababu tunasema maji ni uhai.

Mimi huweza kufanya kazi yangu vizuri zaidi wakati wa asubuhi. Wakati wa asubuhi huwa ninajihisi mchangamfu, sijachoka, nina ile hamu ya kutaka kufanya kazi na kuifanya kwa utaratibu unofaa kisha mawazo yangu hayajachoka, niko mchangamfu na niko freshi kuanza kazi yoyote.

Naam ninapenda sana kusoma maoni mtandaoni, maoni ya mada tofauti tofauti kwa sababu maoni haya huniwezesha kupata ujuzi na maarifa kutoka kwa watu mbali mbali. Lakini cha muhimu ni kwamba unapo yasoma hayo maoni mtandaoni unachagua yale ambayo yatafanya kazi kwako wewe mtu binafsi sio vile kila mtu anasema unaweza kufuata lakini kupata maoni kutoka kwa watu wa aina tofauti ni vizuri sana kwa sababu unaweza kujengeka na unaweza kuamua na kuchagua ni maoni gani ambayo yana kuhusu wewe.

Vitendo vya wema ni vingi labda ambavyo nimewahi kuvifanya, lakini vingi ambavyo ninaweza kukumbuka ni wakati niko shuleni, ninapata mwanafunzi akiwa na shida ya kibinafsi, ninaweza kumchukua kando, pembeni, tunaweza kuzungumza na ninaona njia ya kumsaidia kutatua lile tatizo. Au wakati mwingine mwanafunzi ambaye hana chakula, ninafanya mpango vile atakavyopata chakula na ninahisi hilo jambo likini. Furahisha sana kwamba nimemsaidia mmoja ambaye alikuwa kwenye tatizo.